Ndio, ninatuo sadaka na michango na kwangu hili si jambo la kulazimishwa bali ni uamuzi wa moyo. Nimejifunza kuwa kutoa ni sehemu ya maisha na hata kama kuna mengi, kile kidogo unachotoa kinaweza kuwa na maana kubwa kwa mtu mwingine. Kutoa hunifanya nijisike vizuri ndani yangu na kunikumbusha kuwa maisha si kuchukua tu bali pia kushiriki. Kwa kawaida, ninapotoa sadaka au mchango. Sifanyi kwa kujionyesha au kutafuta sifa. Nafanya kwa sababu ninaelewa kuwa kuna watu wanahitaji msaada kuliko mimi kwa wakati fulani. Inaweza kuwa ni kusaidia mtu aliye na shida ndogo, kuchangia jambo la kijamii, au kusaidia mahali panapohitaji msaada. Kila tendola kutoa lina uzito wake hata kama ni dogo. Nimegundua kuwa kutoa hakuangali kiasi pekee bali nia. Wakati mwingine, mimi ninaweza kutoa pesa nyingi lakini bila moyo. Na mwingine akatoa kidogo lakini kwa dhati. Kwangu mimi kutoa kwa dhati, ndiko kuna kufanya nchango uwe na maana. Hata kama ni kidogo, najua nimetoka moyoni na kwa uwezo wangu. Hilo hunipa amani ya ndani. Kuna nyakati ninatoa sadaka kwa sababu nimeguzwa na hali fulani. Labda nimesikia hadidhi ya mtu anayehangaika au nimeona jambo linalo nifanya nitafakari maisha yangu. Nyakati kama hizo hunikumbusha kuwa hali zinaweza kubadilika haraka na leo unaweza kuwa na kesho ukakosa. Kutoa kunanifanya nidhamini sana kile nilicho nacho na kutokua mchoyo. Mimi napenda kutoa kwa njia tofauti tofauti. Si lazima iwe pesa kila mara, wakati mwingine ni muda, msaada wa nguvu kazi, au hata kusikiliza mtu na kumpa ushauri. Hizi nazo ni sadaka kwa namna yake. Kuna watu wanahitaji zaidi mtu wa kusikiliza kuliko kitu cha mkononi. Nimejifunza kuwa kutoa kuna sura nyingi na zote zina dhamani. Ninapotoa mchango najifunza pia unyenyekevu. Inanifanya nijue kuwa mimi si bora kuliko wengine. Bali ni mtu tu anayepita katika safari ya maisha kama wengine. Kutoa hunivunja kiburi na kunifanya niwe mtu wa kushukuru zaidi. Kadri ninavyotoa, nivyo ninavyozidi kuona umuhimu wa kuishi kwa kujaliana. Kuna pia nyakati ambazo siwezi kutoa sana kutokana na hali yangu. Wakati huo hujikumbusha kuwa si lazima nijilaumu kila mtu ana wakati wake. Kama sina uwezo mkubwa, bado naweza kutuo kwa njia ndogo au kwa moyo mwema. Muhimu ni kutokuwa na moyo wa kufunga mkono kabisa. Hata nia njema nayo ni mwanzo wa kutoa. Nimeona pia kuwa kutoa hujenga jamii. Watu wanaposaidiana, hali ya kuaminiana huongezeka. Jamii inakuwa na mshikano zaidi na watu wanajisikia hawako peke yao. Hili ni jambo kubwa sana, hasa katika nyakati ngumu. Sadaka na michango ufanya watu wajisikia wanaonekana na wanajaliwa.

Napenda kuvaa nguo rahisi za kawaida na zinazonipa uhuru wa kusogea. Kwangu mimi kuvaa si suala la kuonyesha sana au kufuata kila mtindo unaokuja, bali ni suala la kujisikia vizuri ndani ya nguo nilizovaa. Nikivaa kitu kinachonifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini, basi tayari nimevaa vizuri hata kama ni nguo ya kawaida kabisa. Kwa siku za kawaida, napendelea nguo zisizobana sana. Napenda nguo ambazo hazinilazimishi kufikiria sana jinsi nilivyokaa au nilivyotembea. Nikiwa na nguo huru kidogo nahisi mwili wangu unapata nafasi ya kupumua. Hii ni muhimu hasa kwa sababu mara nyingi shugli za siku zinahitaji mtu kusogea sana, kutembea au kukaa kwa muda mrefu. Nguo zinazobana hunifanya nijisikie kama nimefungwa na sipendi hisia hiyo. Napendelea pia nguo zenye rangi za kati au tulivu. Sipendi sana rangi zinazopiga kelele au zinazovutia macho kupita kiasi. Rangi za kawaida hunipa amani fulani na pia hunirahisishia kuchanganya mavazi. Pia hunifanya nijisikie nipo sawa katika mazingira tofauti. Iwe ni nyumbani, kazini au nikitoka kidogo. Nguo zenye rangi tulivu hunipa hali ya kujiamini bila kujaribu sana. Kwa upande wa vitamba, napenda nguo zenye vitambaa laini, ambavyo havichoshi ngozi. Nikiwa na nguo inayokwaruza au kunifanya nihisi joto kupita kiasi, siku yangu inaweza kuharibika bila hata kujua. Kwa hiyo, huangalia sana jinsi nguo inavyohisi kwenye mwili wangu, ganzi, josho au husumbufu mdogo unaweza kunikera sana. Kwa hiyo na jaribu kuipuka hilo mapema. Nikiwa natoka au kuna tukio fulani, bado napenda kubaki kwenye mtindo wa kawaida lakini uliopangika. Sipendi kuvaa nguo nzito sana au za kunifanya nijisikie kama nimejibadilisha sana. Napenda kubaki mimi mwenyewe. Nguo nzuri kwangu ni ile inayoongeza mahali yangu ya kawaida, sio ile inayoficha mimi ni nani. Hata nikivaa vizuri zaidi, bado nataka nijiskie niko sawa na nafsi yangu. Pia, napenda nguo zinazoendana na hali ya hewa. Kama kuna joto, napenda kuvaa nguo nyepesi. Kama kuna baridi, napenda nguo zinazoweza kunipatia joto bila kunifanya nijisikie mzito. Kuvaa kulingana na mazingira hunisaidia kujisikia vizuri siku nzima. Sipendi kuumia kwa sababu ya kuvaa nguo isioendana na hali ya siku. Nimegundua pia kuwa napendelea nguo zinazodumu kwa muda. Sipendi sana nguo ambazo ni za kuvaa mara chache halafu zinachoka haraka. Napenda nguo ambazo naweza kuvaa mara nyingi na bado zijisikie vizuri. Hii hunipa hisia ya kuridhika kwa sababu najua nimetumia kile nilichonacho vizuri. Pia hunifanya nisiwe na mzigo wa kubadilisha nguo kila mara.

Ndio nimewahi kujifunza kupiga gitaa na ilikuwa safari yenye changamoto, lakini pia ya kufurahisha sana. Mwanzo kabisa haikuwa rahisi kwa sababu gitaa ni chombo kinachohitaji subira na mazoea ya mara kwa mara. Nilipoanza vidole vilikuwa vinauma, mikono ilikuwa inachoka haraka na wakati mwingine nilihisi kama sitawahi kufanikiwa. Lakini hamu ya kujifunza ilinifanya niendelee licha ya ugumu wa mwanzo. Nilianza kwa kujifunza mambo ya msingi kabisa. Nilijifunza jinsi ya kushika gitaa vizuri, kukaa au kusimama kwa makao, unaofaa, na namna ya kutumia vidole bila kujiumiza. Haya yalionekana mambo madogo madogo lakini yalikuwa muhimu sana. Bila msingi mzuri ilikuwa rahisi kukata tamaa mapema. Nilijifunza pia kuvumilia maumivu ya vidole kwa sababu mwanzoni ilikuwa kawaida kuhisi uchungu kidogo unapobanwa na uzi. Baada ya muda nilianza kujifunza midundo rahisi, hapa ndipo nilipoanza kufurahia zaidi kwa sababu hata kama nilikuwa sijui sana, niliweza kusikia sauti ikianza kuleta maana, nilijifunza kupiga nyuzi moja moja pole pole, nikisikiliza sauti zake kwa makini. Hii ilinisaidia kufundisha masikio yangu kutambua kama sauti iko sawa au la. Nilijifunza pia kuwa makini na mpigo wa mkono wa kulia kwa sababu mpigo mzuri ndio huleta uhai kwenye mziki. Kadri nilivyoendelea, nilianza kuelewa kuwa kujifunza gitaa si kuhusu kasi, bali ni kuhusu uvumilivu. Kulikuwa na siku nilikuwa napiga vizuri na siku nyingine kabisa nilikuwa najihisi kama nimerudi mwanzo. Hilo lilinifundisha kutokata tamaa, nilijifunza kuwa maendeleo hayaji kwa mstari mmoja, bali hupanda na kushuka. Kila siku niliyoshika gitaa, hata kama ilikuwa kwa dakika chache, ilikuwa hatua mbele. Kipindi cha mazoezi kilikuwa muhimu sana, nilijitahidi kupanga muda maalum, wa kujifunza hata kama haukuwa mrefu. Wakati mwingine nilifanya mazoezi asubuhi, wakati mwingine jioni kulingana na ratiba yangu, kilicho muhimu ni kuwa nilijitokeza na kufanya mazoezi. Niligundua kuwa hata dakika kumi za mazoezi ya makini, zilikuwa na maana kuliko saa moja kupiga bila umakini. Nilipendelea kujifunza kwa kusikiliza sana. Nilikuwa nasikiliza nyimbo na kujaribu kufuatilia midundo yake kwa gitaa. Hata kama sikuweza kupiga kama ilivyo, nilijifunza mengu kupitia kusikiliza. Hii ilinisaidia kuelewa muundo wa muziki na kunifanya nijisikie karibu zaidi na gitaa. Nilianza kuona gitaa sio tu kama chombo bali kama njia ya kujieleza. Pia nilijifunza kuwa gitaa linafundisha nidhamu. Kuna siku nilikuwa nimechoka au sina hamu, lakini bado nilijilazimisha kushika gitaa kidogo. Hapo ndipo nilipoona tofauti. Siku nilizofanya mazoezi bila kutegemea hisia, ndizo zilizonijenga zaidi. Gitaa ilinifundisha kwamba, maendeleo yanahitaji kujitolea, hata wakati mambo hayaendi vizuri. Kadri nilivyoendelea nilianza kupata furaha zaidi. Nilieza kupiga midundo rahisi bila kusimama, na hilo lilinipa motisha kubwa. Nilijisikia fahari kwa sababu nilikumbuka nilikotoka, hata kama sikuwa mtaalamu nilijua nimepiga hatua. Hisia ya kupiga wimbo mwanzo hadi mwisho hata kwa makosa kidogo ilikuwa ya kipekee sana. Gitaa pia ilinisaidia kiakili. Wakati nilikuwa na mawazo mengi au msongo wa mawazo, kupiga gitaa kulinisaidia kutulia. Nilipokaa nayo, nilijihisi kidogo na kuzingatia sauti na midundo. Ilikuwa kama njia ya kupumua na kujipa nafasi ya utulivu. Muziki una nguvu wa kushusha mzigo wa mawazo na gitaa ilikuwa chombo changu cha kufanya hivyo.